Kwa ujuzi wangu, ama kwa nilio shuhudia, naeza sema Lebron James anachukuliwa na wengi kuwa mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Kwa sababu ya mchanganyiko ya kipaji, akili ya mchezo, nguvu, na uimara wa muda mrefu. Kwa nini Lebron James ni mchezaji bora? Uimara wa ajabu. Yani, kwa kimombo, unaezasema longitivity. Amecheza kiwango cha juu kwa zaidi ya miaka ishirini bado anafanya vizuri hata akiwa na umri mkubwa kuliko wachezaji wengi Hakushuka kiwango chake mapema kama wengine Mchezaji pia unaeza sema ni mchezaji wa kila kitu In other terms kwa kimombo unaeza sema all-round player Lebron anaweza kufunga pointi, kutowa pasi bora, kuchukua rebounds, kulinda defense kuongoza timu wa kweli.

Naishi Syokimau, mahali kunapoitwa Greatwall Apartments. Ni eneo la kisasa la kuishi Nairobi lililo mlolongo kando ya Mombasa Road, na ni dakika ishirini kutoka CBD ni maeneo salama yenye milango ya chuma, usalama wa kila wakati na huduma kama maji ya borehole, umeme dhabiti, na na internet ya kasi. Nikieza kumbuka ni lini nilihamia huku, nilihamia huku mnamo elfu mbili mwaka wa elfu mbili, ishirini na tano. Na nimeishi huku kwa zaidi ya miaka kumi. Ninapopenda mahali huku ni kwa sababu ni maeneo salama ambayo si rahisi kupata kesi za wizi, au maneno yenye sio ya kisheria yakiendelea Naishi kuwa ni salama na raha ninapoishi kwa sababu kuna usalama mzuri na pia kuna raha kwa njia watu wengi wanaishi huku na unaeza kupatana na watu na na kujivinjari.

Ndiyo mimi hupenda kucheza ngoma sana kucheza ngoma Hasa za kiaafrika kama kama bongo. Na taarabu ambazo hunifurahisha na kunifanya nicheke. Ena za ngoma ni kama bongo na afrobeat. Na napenda kumudu na familia wakati wa wikendi tukucheza ngoma za felakuti. Au sautisaul ili ili kufungua akili baada ya kazi ya sheria. Tarabu na genge wakati mwengine tunayeka sauti kidogo na kusherekea hasa juma pili.

Nataka kufikia nafasi ya wakili mkuu wa kimataifa, au mshauri wa sheria za kimataifa hasa katika mahakama za kimataifa au mashirika kama UN. Malengo ya muda mfupi:, kuimarisha utafiti wangu empirical legal research na kuandika makala za kitaaluma kuhusu sheria za familia za kiafrika na digital trade. Kupata kazi zaidi kwenye fivver au Upwork kama mtafiti sheria ilikuongeza mapato na uzoefu. Malengo yangu wa mudamrefu ni kama kuwa mwanahabari sheria anayewasimamia kesi za kimataifa kama ICC na kuanzisha kampuni yangu ya ushauri wa sheria Nairobi. Kufundisha sheria katika chuo kikuu na kuwa mwandishi wa vitabu vya sheria vinavyolinganisha desturi za kiAfrika na sheria za kimaarifa Hii inafaa kuwa masomo yangu ya sasa.

Napena kula wali kuliko ugali. Ilhali ninaweza kula yote mbili lakini mimi huchagua kula wali kuliko ugali. Kwa sababu wali si chakula mzito. Alafu ina njia nyingi ya kutayarishwa. Unazahitayarisha kama pilau, unazahitayarisha kama biryani. Unazahitayarisha kwa njia kadhaa. Unazaikaanga kwa mafuta. Kuna njia nyingi unaeza yatayarisha ilihali ugali ina njia moja kuipika Pia mchele ni raisi wali unaeza ukula peke yake ambapo ugali uwezi ikula peke yake mara nyingi Sasa wakati mtu hana pesa anaeza kula wali.

Hekima kubwa niliojifunza maishani ni kwamba subira na uwelewa huleta maamuzi bora kuliko haraka na hasira Hekima za kisheria subira katika utafiti wa sheria inafungua mila na sheria za kiafrika kama vile katika kesi za kimataifa kama Nuremberg badala ya kuhukumu haraka uelewano wa wengine si hukumu hunifaa kama intansheria na mtafiti Hekima za kila siku ni kama familia na marafiki ndiyo hazina ya maisha kusherehekea mafanikio ya timu pamoja huku hunipa nguvu zaidi ya pesa kupunguza plastiki na kucheza ngoma kuonyesha kuwa mabadiliko madogo ya tabia yanabadilisha maisha makubwa hizi zimenifundisha kuishi kwa kusudi na umoja.

Ndio napenda muziki wa jadi waki afrika hasa taarabu benga na ngoma za kita maduni ambazo hunifurahisha na kunitambulisha na mizizi yetu zingine mbazo ninazazipenda ni kama taarabu na bongo napenda sauti za ala asilia kama zeze na ngoma hasa za pwani ya kenya na ya tanzania nikicheza na familia wikendi huko syokimau muziki wa desturi na kia Afrika kama kama wimbo wa historia au sauti za jamii za kale hunisaidia kufikiria kuhusu sheria za kimila wakati wa utafiti faida hizi muziki ni kwamba muziki huu unanifundisha hekima za wazee na kunifanya nicheke na familia Hivyo ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na kazi ya sheria.

Ndiyo na ndio napenda sana kucheza na watoto hasa kwa michezo raisi na ya kufundisha ambayo ina wafuraisha na kuwapa nidhamu michezo nizi ni nazo zipenda ni kama mchezo ni kucheza mpira na ngoma tunaezacheza mpira wa miguu au ngoma za kitamaduni kama vugo au gonda huko bustani michezo ya kiakili kama karata au puzzle au kusoma hadithi za sheria rahisi ilikuwa fundisha haki za watoto faida, faida, faida ya kucheza na watoto ni kwamba kucheza nao hunifurahisha na kuwapa furaha Huku nikifundisha maadili kama subira na umoja katika Hekima za maisha.

Hapana, sifanyi hivyo, kwa sababu nimefurahia safari yangu ya maisha na hekima niliyoipata, lakini ningependa kurudia ujana kidogo ili kufurahia uhuru zaidi. Ni nini ningebadilisha furaha za ujana? Ningecheza ngoma na watoto zaidi, nisherehekee timu bila wasiwasi wa kazi ya sheria, na nijifunze hekima za maisha mapema. Maisha, ningetumia harufu za mvua na kawa asubui nikicheza muziki wa jadi na familia bila kufikiria plastiki au kazi. Kwanini nasema sifai kurudi? Maisha ya sasa yanafaa kuwa na malengo yangu ya sheria, lakini ujana ungenipa subira na umoja zaidi. Hiyo ndio hekima niliyojifunza. Kudhamini kila hatua.

Ndiyo, nagawanya taka zangu ili kusaidia mazingira na kupunguza plastiki hasa nyumbani huko syokimau jinsi nagawanya, organiki, hili ni kama mboga na matunda, weka kwenye kuni tafauti kuambolea au kwa giza pick up ya composting. Plastiki na karatasi nagawanya plastiki epuka moja kwa moja mara moja kutoka karatasi na kubeba kwa maduka yaniyokubali recycle karibu na syokimau faida hivi ni kuwa hii inafaa maisha ya familia na watoto Huku ikipunguza taka za plastiki na kufuata hekima za maisha za kuwa na nidhamu ni hatua ndogo inayobadilisha maisha mengi Nairobi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kama karata, damu au scrabble.Hasa na familia au watoto wikendi. Mchezo niupendao, karata ni rahisi na inawafundisha watoto kufikiria kimkakati.Huku tukicheza na kusherehekea timu ya soka. Ludo, ludo au damu.Ufurahisha sana nyumbani huko siukumawi kipunguza stress za kazi au sheria na kuimarisha umoja. Fede mchezo hizi.Ni mchezo hii inafundisha subira na hekima za maisha na inafaa maisha zetu ya Nairobi yenye shughuli nyingi. Ni njia bora ya kufurahia bila gharama.

Wazo zuri nililokuwa nalo leo ni kuanzisha klabu ndogo ya michezo ya ubao, na muziki wa jadi na majirani huko syokimau, ili kusheherekea mafanikio ya timu na kufundisha watoto hekima za maisha jinsi ya kuifanya, wikendi kwenye bustani, kukutana jumapili, kucheza karata au ngoma za taarabu huku tukigawanya taka na kupika chakula bila plastiki, kuwahusisha wote, familia; familia watoto na marafiki ili kuimarisha umoja na kufurahia harufu za kahawa au mvua wakati wa michezo. Faida ya hili, ni hii itapunguza stresi za kazi ya sheria, kuleta furaha kama ujana na kuifanya siku zetu za mwaka wa 2026 ziwe na maana zaidi, Nairobi yenye shughuli nyingi.

Tunda langu la kupendeza ni ile ni lile la maembe ambapo ni tamu sana unaeza kula unaeza kula na maganda au bila maganda Embe hili hupatikana sana sana mwezi wa disemba kutoka mwezi wa disemba hadi januari Msimu wa jua na ni tamu na inaweza kubebwa inaweza kubebwa na kwa uhurahisi bila kuharibika ambapo naezabeba kama ni mbichi kazi ya hivi mjini ukiitoa huko nyumbani.

Napenda sana shirika langu zila great old apartment huku syokimau Kwa sabubu ya maisha mazuri, ya familia na ukaribu na kila kitu vipengele vinavyopendeza ni kama usalama na amani milango ya chuma, usalama 24-7, maji safi, parking nyingi hunifanya ni raisi na salama hasa kwa watoto wakicheza, ukaribu dakika kumi kutoka kutoka jkia na gateway mall raisi kwenda kazi cbd na kusherehekea wikendi bila msongamano. Maisha kila siku, shirika hili linafaa, linanifaa kwa kucheza ngoma, mcheza ya ubao na kugawanya taka. Huko ni nikifurahia harufu za kahawa asubuhi ni pahali pazuri pakwezi, pa kuishi Nairobi yenye maendeleo.

Na andaa ripoti za za kazi vipi? Na andaa ripoti za kazi kwa mpangilo ya kina na ratiba ili ziwe wazi na zenye maana hasa kama intern wa sheria hatua za kuanda kusanya data kusanya data kila ijumaa na kusanya maelezo ya wiki kazi zilizofanywa changamoto na mafanikio kutoka diary yangu au excel muundo, kichwa, utangilizi, malengo, kazi zilizo tekelezwa, changamoto nilioya kumbatia, mapendekezo na hitimisho, kila kila kisha sa sahihi na tarehe Vidokezo ku vikubwa ni kama tumia tumia lugha, tumia lugha rahisi, viambatanisho kama grafu za utafiti wa sheria, kurakebisha marambili ili iwe bora Hii inafaa kazi yangu ya utafiti kutuo repoti kwa wakuu wiki moja mara moja.

Nangoja baruwa pepe mara moja kwa siku. Hili ni tunazosema ni saa nne ya subuhi. Sa nina ya asubuhi ambapo napata baruame barua pepe za kazi. Hili uniwezesha kujua ni nini nini twaeza ni ninachohitajika kufanya kazini leo. Ni nini kina akipasu kufanyika. Na hili hunisaidia kufanya uamuzi kazini.

Anenene napenda kuhusu mtaa wangu? Mtaa wangu naipenda kwa sababu ya utulivu, utulivu ulivyo nao. Hili na pia ni kubwa. Mtaa wangu naupenda ni kubwa. Kwa sababu naweza leta wageni wangu. Na tunaeza eka hema chini, chini ya nyumba. Chini ya nyumba, ambayo ni apartment. Na tunaeza kuwa na sherehe yetu vizuri bila kusumbua majirani.

Naulinda mazingira kwa hatua madogo za kila siku na shuguli za jamaa hasa huku penye ninapoishi Great Old Apartment enye enye Westwater Treatment Plant. Hatua za kila siku kugawanya taka kama nilvyo sema na gawanya oganiki kwa mbolea plastiki kwa recycle na karatasi ni kibaba madukani karibu na geto mall. Kupunguza plastiki, kutumia chupa ya chuma na mifuko ya nguo na kuagiza chakula bila pakiti shuguli za shika mbolea na bustani, kutumia taka za mboga ambayo kufanya mbolea kwa bustani ndogo ya nyumbani na kushiriki kushiriki majirani katika kusafisha eneo Kwa fundisha watoto, tunaeka ratiba ya wiki kucheza ngoma au michezo huku tukijifundisha kulinda mazingira ili waone hekima za maisha.

Mimi upendelea kusoma kwa sababu kusoma uniwezesha kufikiria mbali hupanua akili yangu ili kuniwezesha kukukumu uamuzi wangu kwa urahisi na kwa kina na unipea uniongeza akili yangu na uniongeza kwa kufikiria yangu, jinsi ya kufikiria kwa sababu ninaweza kupata naeza kupata jinsi watu mbalimbali wanavyofikiria na wanavyotatua matatizo yao ili kurahisisha mambo.